Kwa sasa ninafanya kazi yanayohusiana na mawasiliano na kazi za mtandaoni. Nilichagua njia hii kwa sababu inanipa nafasi ya kujifunza na kukua. Kitu ninachokipenda zaidi ni kujifunza mambo mapya, changamoto kubwa ni muda na mtandao na ningependa kuendelea kuboresha ujuzi wangu.

Ndiyo napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa jinsi mambo yalivyokuwa zamani na jinsi yalivyobadilika hadi kufikia sasa. Historia unipa mtazamo mpana wa maisha. Unifundisha maamuzi yaliofanyo na watu wa awali na unisaidia kujifunza kutokana na makosa na mafanikio yao. Pia inanifanya ni dhamini utamaduni na maendeleo ya jami.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi kupata taarifa za haraka na mpya kutoka sehemu mbali mbali duniani. Habari mtandaoni pia zinatoa fursa ya kuchagua chanzo cha habari unachotaka kusoma. Na mara nyingi huambatana na picha na video zinazosaidia kuelewa zaidi. Hata hivyo pia napenda kusoma gazeti la kawaida mara kwa mara kwa sababu lina makala zakina na linaweza kuwa rafiki zaidi kwa macho yangu kuliko kutumia simu au kompyuta kwa muda mrefu.

Ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa usimamizi, wa muda na matumizi ya teknolojia mpya kazini. Hii itaniwezesha kupanga kazi zangu vizuri zaidi, kuongeza ufanisi na kutumia zana za kijidijitali kwa uhodari zaidi. Pia napenda kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano hasa katika kuwasilisha mawazo kwa uwazi na kueleweka kwa urahisi. Jambo ambalo ni muhimu katika mazingira ya kazi ya kikundi kwa jumla ni na amini kuwa kuendelea, kujifunza na kuimarisha ujuzi hizi kutanisaidia sana katika maendeleo yangu ya kitaaluma.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi ya saa baada ya kupumzika vizuri na kunywa kinywaji chenye nguvu kama chai au kahawa. Wakati huu akili yangu huwa macho naweza kuzingatia kazi kwa ufanisi zaidi. Pia napendelea kufanya kazi wakati huu kwa sababu mazingira huwa tulivu na kuna mwelekeo mzuri wakuanza siku kwa malengo. Hata hivyo, wakati mwingine pia hufanya kazi vizuri jioni hasaa ikiwa ni kazi zinazo hitaji ubunifu na utulivu zaidi.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu inanisaidia kuelewa takwimu na kufanya maamuzi sahihi katika maisha na kazi. Hesabu ni msingi muhimu kwa maendeleo ya teknolojia na biyashara. Na kujifunza hesabu kunanifanya niwe na akili timamu na uwezo wa kutatua matatizo kwa haraka. Ingawa wakati mwingine inaweza kuwa changamoto na penda jinsi ninavyosaidia kufikiria kwa kina na kuwa na mpangilio katika mambo mbali mbali.

Kila jioni kabla kulala ninajitayarisha kwa kutulia na kupumzika ili kupata usingizi mzuri, hii inajumuisha kusoma kitabu na kusikiliza muziki wa utulivu, kupanga shughli za siku inayofuata na kuondoa vishawishi kama simu au televisheni ili kuzuia usingizi kutokea pole pole. Pia mara nyingine hufanya mazoezi madogo madogo na kutafakari kuhusu mambo mazuri yaliyotokea siku hiyo. Jambo linalo nisaidia kuondoa mawazo mabaya na kuingia usingizini kwa utulivu.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni hadithi ya siri ya maisha. Ni kitabu kinachozongumzia maisha ya kijana ambaye anakabiliana na changamoto nyingi katika familia na jamii. Ninapenda kitabu hiki kwa sababu kinanifundisha umuhimu wa uvumilivu matumaini na kufanya kazi kwa bidii ilu kufanikisha malengo. Kitabu hiki ni hadithi yenye mafundisha ya maisha sio tu burudani. Muhusika ninayempenda zaidi ni Juma ambaye ni mfano wa mtu jasiri na mwenye moyo wa kushinda maratizo kwa akili na moyo. Kupitia hadithi yake niliweza kuelewa kuwa maisha hajawai kuwa rahisi. Lakini kwa kushilikia imani na kujifunza kutoka kwa makosa mtu anaweza kufikia mafanikio. Ilipokea ushauri wa kusoma kitabu hiki kutoka kwa rafiki yangu Maria Aliniambia kitabu hiki kina mafundisho mazito ya maisha na kinaweza kunisaidia kuelewa changamoto vinazonikumbatia nazo zinazonikumbatia kila siku kwa kweli baada ya kusoma nilihisi nimepata motisha na maarifa mapya Pia ningependa kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyu kwa sababu ananjia nzuri ya kuandeka ambayo inafanya hadithi iwe raisi kueleweka na kuvutia. Anatufundisha mambo ya maana kupitia simulizi ambazo mtu yeyote anaweza kuhusiana nazo. Na hivyo kunifanya niwe na hamu ya kuendelea kufuatilia kazi zake.